Napenda sanaa ya uchoranji na sanaa ya umbunifu wa mawazo. Uchoranji hunivutia kwa sambambu rangi ya michoro huweza kuonyesha hisia bira maneno. Pia sanaa ya mziki na mashairi ni ya kipekee. Huweza kuguza moyo na kuleta hisia tofauti kuringana na ujube wake. Sanaa ya utamanduni wa jandi nao ni muhimu sana kwa sababu uifadhi historia na utambulisho wa jamii asanti.